Ndiyo, nimewai kuhona bahari na nijambu ambalo si rahisi kulisahau.Mara ya kwanza ni liiona, nilisimama kimia kwa muda mrefu bila hata kusema neno macho yangu yalikuwa ya kitazama upewo wa maji usio na mwishu mawimbi ya kija na kuondoka kana kwamba ya napumua upepo na bahari, baharini ulikuwa mwanana Ukibeba arufu ya chumvi na maji safi na ulipoguza angozi nilizi baridi laini iliotuza mwili na mawazo sauti ya mawimbi ikigonga ufukwe ilikuwa kama muziki na wasili za kelele Bali mdundo unawo tuliza moyo.

Ndio, napenda kula popcorn. Na kwa kweli ni moja ya vitafuno vinavyo, nipa furaha ya kipekee. Kitu cha kwanza kinacho nivutia ni harufu yake. Ile harufu ya nafaka inapopasuka na kujaza hewa. Inakuamsha hamu hata kabla hujaonja. Kuna hisia fulani ya kusisimua, kusikia pop pop jikoni. Ukijua kuwa muda mfupi ujao, utakuwa na kitu kitamu mikononi mwako. Na pozila, napenda zaidi popcorn ambazo baro ni za moto zenye latha ya siyagi ilio yeyuka vizuri na jumbi ilio kaa kwa kiasi Si nyingi wala kidogo Kila punje inapo punjika mdomoni Unaisi mchanganyiko wa ulaini na ukafu unaoridhisha sana Popcorn unipa izia ya starehe Asa, ninapokuwa nina, nimechoka au nataka kupumzika akili ni kama chakula kinacho kwenda sambaba na utulivu.

Kazini, ninajitahidi kushughulikia udhaifu wangu kwa uaminifu, kujitambua, na kwa hatua za vitendo badala ya kujificha. Kwanza kabisa, huwa najipa muda wa kujidhamini. Ninajiuliza ni maneno gani hunipa changamoto. Iwe ni usimamizi wa muda, kujiamini mbele ya watu wengi, au kuchelewa kuomba msaada. Ninapo itaji. Kujua uthaifu wangu wazazi unizaidia nisi uone kama kushindwa mbali kama sehemu ya kua ukuwaji wangu Baada ya kuutambua udhaifu huchukua hatua za maksudi kuboresha; Kwa mfano kama ninaona ninapata shida katika kupanga kazi zangu Ninapo hitaji. Kujua udhaifu wangu wazazi hunisaidia nisi uone kama kushindwa.

Mara nyingi, mchana napendelea chakula kilicho rahisi lakini kinacho nipa nguvu ya kutosha ya kuendelea na kazi. Kwa mfano, sandwich au saladi yenye proteini ni chakula la kawaida. Hasichoshi, hasitafsiriwi, muda mrefu na bado hunipata ni sharti. Wakati mwingine, kama nipo na muda kidoko au na hisia ya njaa kindogo na pendelea chakula cha haraka cha kawaida kama wali na samaki au wali na mboga, ambacho ni kitamu na kinanikubali haraka Kipengele muhimu kwangu mchana sio tu ladha Bali, pia uwezo wa chakula hicho kunipa nguvu bila kunifanya nisijisikie mzito sana Kwa sababu bado kuna kazi nyingi za siku inabidi zifanyike.

Nafanya kazi vizuri katika kipindi cha usiku ambacho ni kimya na hakuna msumbufu Hii kawaida ni kati ya sa nne na saa mbili asubui Wakati huu akili huwa kimya mawazo hayaingiliani na kelele au shuguliza kila siku na ni rahisi kuzingatia kazi nzito au zinazo itaji ubunifu Pia kuna sehemu ya mtu binafsi Baadhi ya watu uona wanapo washwa mwanga ndogo au vumbi la usiku wanakua na mtazamo wa kina na nguvu ya kufikiri Hii ni wakati mwafaka kwa kazi kama kuandika kusoma, kupanga miradi au kufikiri suluisho za matatizo magumu.

Kila ziku, napenda kutumia zana za digiti ambazo unizaidia kuwasiliana, kupanga, kujifunza na kuunda kazi zangu kwa mfano, simu ya mkononi. Sikuwa kupiga tu, bali pia kwa ujumbe, barua pepe na programu za kalenda. Hii inanisaidia kusimamia muda, kukumbuka mikutano na kuwasiliana araka na wenzangu. Pili, kompyuta au laptop. Hii ni zana ya mzingi saidi. Napenda kutumia programu za maandishi, spreadsheets na za ubunifu kama vile kuunda picha, video au michoro. Ya tatu programu za mtandao na mawasiliano kutoka kwa parua pepe, hadi programu za ujumbe na video Izi unizaidia kushirikiana na watu, kupata mahariva na kushukulikia miradi mbali mbali bila kushuinda na umbali zana za kuivadhi na kushiriki file mtandani. Hizi ni muhimu kwa sababu sinanizaidia kuzimamia ati kushirikiana kwa wakati halizi na wenzangu na pia kuhakikisha sifutwi kazi zangu.

Jukumu ninalalo lipenda sana kazini ni kufikiri suluhisho za matatizo magumu na kuunda au kubuni mambo mapya. Hii ni kwa sababu inahitaji ubunifu umakini na kutumia akili kikamilivu na kunipa hisia za kuthiirika sana nika lalamisha kazi yao. Mara nyingi jukumu hili linauzisha kuchambua taarifa nyingi, kuwa na mifumo na kupanga hatua kwa uangalivu. Si rahisi, lakini kila hatua ninapokuwa na ufaamu wa jinsi kile kipande kinavyo ungana unifanya nijisikie na nguvu, mwenye maana na uwa sehemu ya jambo kubwa zaidi.

Napenda upepo asili kuliko Ac. Hasa pale unapokuwa mwanana na wa polepole. Upepo unanipa hisia ya uhai. Unasikia hewa ikizunguka. Sauti zake ndogo. Na mara nyingine ata harufu ya mazingira. Unanifanya nijisikie huru na mtulivu Kana kwamba akili inapumua pamoja na mwili Wakati wa jioni au asubuhi upepo wa kawaida hunipa utulivu wa kipekee ambao hauji kwa hurahisi na machine Hata hivyo, siwezi kukataa kwamba AC ina faida zake hasa wakati wa joto kali au unapokuwa unahitaji kuzingatia kazi kwa muda mrefu AC hunisaidia kudhibiti joto haraka hunifanya nisiwe na usingizi au kuchoka kwa sababu ya joto katika mazingira ya kazi au wakati wa kulala si kuwa joto sana AC huwa msaada kwangu mkubwa.

Sheree yangu ya kupendeza ni sheree ndogo ya familia na marafiki wakaribu ambapo kila mtu yupo kimia na furaha sikelele nyingi wala gasia Lakini yenye izia nzito za upendo na kushirikiana Napenda pale ambapo kuna chakula gisuri, ficheko vya ukweli na mazungumzo ya kina Alihi, inafanya kila mtu ajisikia kwa furaha na kutolia Lakini pia kuna mchanganyiko wa shangwe kidoko unaofanya tukumbuke siku iyo kwa muda mrefu. Maranyingi sheree ya ainahii uwa na musiki wa kupendeza. Mwanga afifu. Na michezo midogo ya pamoja. Si lazima yue kubwa awagali. Ni sheree ambapo kila mtu anaisi kuwa semu ya ajambola maana. Ambapo unapata navazi ya kushirikiana na kucheka bila kujali wakati. Kwa maeno marefu zaidi. Sheree hiyo ni kwa maali pa kufurahisha maisha. Kukumbuka wakati mzuri na kujenga Kumbu kumbu za fura zinazo dumu Badala kusherekea tu kwa kifunga chamuda ni pale unapojua kila kitu ni raisi asili yako inakubaliana na wengine na moyo unapumua kwa furaa na amani.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataivlfa, lakini si kwa kila wakati, bali yale ambayo yanahusiana na mambo ninayopenda au yanayo athiri maisha ya watu kwa kiasi kikubwa. Napenda kusoma habari, kuona ripoti na wakati mwingine kutazama video au makala kuhusu matukio haya. Hii inanipa mtazamo mpampa zaidi wa dunia Kuna nisaidia kuelewa kiasi gani maisha yetu yanavyo unganishwa na matukio makubwa ya kimataifa na kunifanya nijisikia inafahamu kinachoendelea nje ya nchi na nje ya angu Napenda asaa matukio yanahusiana na teknolojia, sayansi, maswala ya mazingira na siasa Kwa sababu haya mara nyingi huadhiri maisha ya kila mmoja wetu Lakini pia ninapenda habari za tamaduni na maisha ya watu kutoka sehemu nyingi za dunia Kwa sababu hunipa mtazamo mpya, mawazo mpya na huchangia ukuwaji wa akili na ufahamu wangu Kwa maneno marefu zaidi, kufuata matukio ya kimataiva siyo tu kupata taarifa ni kushiriki kwenye mazungumzo ya dunia Kelewa mifumo ya kijamii na kiuchumi na kupata motisha ya kufikiri Kimaana juu ya dunia tunayoi ishi Hii hunifanya nijisikie mchangamfu mwenye ufahamu na sehemu ya jamii ya kimataifa Ata kama niko kwenye jiji ndogo.

Chumba changu cha kulala si kikubwa sana, lakini ni cha kutosha kufanya mambo yote muhimu ndani yake bila kujikanganya. Kuna nafasi ya kutembea kidogo, dawati ndogo na kiti cha kusomea bila isi ya msongamano. Ukikagua chumba kwa makini, unahisi usalama na faraja, badala ya nafasi kubwa yenye ukungu au kutojulikana. Kuta ziko kwa rangi ya beige laini, rangi ambayo unifanya nijisikia utulifu na amani. Rangi hii hutoa mwanga wa asili vizuri kutoka dirishani Ikiruhusu chumba kuwa na hali ya joto na furaha ya macho bila kuwa na rangi kali zinazo chosha au kufuruga akili kitaanda changu ni kitanda cha ukubwa wa kawaida Chenya madrasi laini na blanketi safi na pilo zilizoshikilia kivizuri kichwa ni mahali ambapo napomzika kweli Kitanda kina nifanya nijisikie kimya na huru na kila usiku napata usingizi mzuri bila kuamka mchovu Hata pale ninapokuwa nikisoma au kufikiria kabla ya kulala Kitanda hutoa faraja ya kimwili na ya akili kutoka dirishani naweza kuona mlango wa jirani miti mindogo na magari ya napita kwa utulivu kwenye barabara za mtaa wakati mwingine upepo unapopita unakimbiza chumba kindogo na mwanga wa jua au mwezi unaingia ukileta hisia ya uhuru na utulivu wa asili ndani ya chumba kitu kinachonipendeza saidi jumba ni kitanda changu kwa sababu ni mahali pa kupumzika kutulia na kurudisha nguvu za mwili na akili Lakini pia napenda dirisha kwa sababu lina ni ruhusu kuunganishwa na dunia ya nje kuona maisha ya mtaa na kupata upepo na mwanga wa asili Kwa pamoja kitanda na dirisha huchangia utulivu faraja na hisia ya kuwa nyumbani kweli.

Ninapokutana na kazi za dharura Kwanza hujaribu kubaki mtulivu na kuzingatia onja badala kuhisi hofu au kushangazwa hatua ya kwanza ni kutambua kiwango cha dharura Nitatizo dogo linalo weza kutatuliwa haraka au ni jambo kubwa linalohitaji kupewa kipaumbele juu za juhu mara moja kujua hilo kunanisaidia kuzimama akili na kutumia nguvu zangu kwa ubinafsi Baada ya hapo hufanya mpangilio wa hatua kwa haraka Naanza na yale yanayohitaji kipau mbele zaidi au yale ambayo yatakapo shugulikiwa haraka matatizo mengine hayatakuwa magumu zaidi. Mara nyingi pia hujumuisha wenzangu au timu ilikuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake na jambo linaloshugulikiwa kwa usahihi na haraka. Hii pia hutoa isia ya ushirikiano na uthubiti badala ya kuchanganyikiwa. Pia uchukua muda wa kuchambua tatizo baada ya kulitatua Hii inasaidia kujifunza kwa dharura hiyo kuona hatua gani zinafanya kazi vizuri na ni zipi ambazo zinaweza kuboreshwa Hii ufanya dharura izirudie mara nyingi kwa urahisi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni mchanganyiko wa uongozi wa akili, hisia, na maadili. Sio tu uwezo wa kutoa maagizo. Kwanza kabisa kiongozi mzuri lazima awe na maono wazi kujua ni wapi anataka timu au shirika lifikie na jinsi ya kufanikisha malengo hayo maono haya hutoa mwelekeo na motisha kwa wote wanaomfuata Sifa nyingine ni uwezo wa kuwasili kuwasikiliza na kuelea wengine Kiongozi mzuri hudhamini, maoni ya wenzake, anajua kila mfanyikazi ana hisia, changamoto, na uwezo wake wa kipekee. Kwa kufanya hivyo, huunda hali ya ushirikiano, heshima, na motisha badala ya kuongoza kwa hofu au amri tu. Uadilifu nyingine ni muhimu. Kiongozi anaye heshimika, hufanya kile anachosema na kile anachofanya viendane. Anafanya maamuzi kwa uwazi na haki, na hili hufanya wenzake kumuamini na kumfuata kwa moyo wote.

Napenda kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa ufafanuzi, uwazi na shima Sio tu kuwasilisha magizo, bali pia kusikiliza mawazo yao Kueleo changamoto wanazo kutana naazo na kushirikiana kupata zuluisho Wakati mwingine, mazungumzo haya ni rasmi mfano mikutano au barua pepe yenye mpangilio wakazi Lakini maranyingi wa ya kirafiki yenye tabasamu na ya moja kwa moja Ili kuondoa kutoelewana na kutengeneza mazingira ya waminivu.

Napenda kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu ama nne kwa wiki Lakini zi kuwa nguvu sana kila siku Kila kikao cha mazoezi uchanganya starehe afya ya mwili na kupumzika kwa akili Kwa mfano mara nyingi ufanya matembezi ya dakika Dalati mara nyingine kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya nguvu kwenye jim na maranyingi mazoizi ya kutulia kama yoga au kupumua kwa kina Kuna sababu mbili muhimu kwa nini napendea ndelea kuwa na mpangilio wa mazoezi kama avya ya mwili, unizaidia kuwa na nishati ya kutuasha kwa za kazi na shughuli za kila siku na kuzuia uchovu wa mwili afya ya akili, wakati wa mazoezi uondoa stress, unifanya nijisikia mtulifu wenye motisha na naelewa izia zangu fizuri zaidi.

Mimi huenda mahali pa ibada, angalau mara moja hadi mara mbili kwa wiki Lakini pia mara nyingine zaidi wakati kuna sherehe mahali au hafla za kidini Kwa kawaida, ni wakati ambapo napata faraja ya kiroho, utulivu wa akili na nafasi ya kutafakari maisha yangu Sio tu kuenda kwa sababu ni desturi Bali, pia kwani kunanipa nafasi za kutulia kuungana na wengine katika imani na kupata motisha ya kufanya mema na kuboresha nafsi yangu Mara nyingi napenda kuenda mapema au wakati ambapo mahali pa ibada si mingi watu ili niweze kushirikiana na ibada kwa utulivu kutafakari na kutia moyo mawazo yangu kibinafsi Lakini pia napenda kuhudhuria wakati wa hafla au mikutano ya kidini Kwani kuna kuwa na hisia ya pamoja furaha na mshikamano wa kijamii.

Ndiyo, najiona kama mtu wa mbunifu, lakini mbunifu wangu awonekani kwa njia moja tu, si lazima uwe na mtu wa kuchora au kuimba ili wa mbunifu. Kwangu ubunivu na onekana zaidi katika jinzi ninaavyo fikiri, kutatua matatizo na kuangalia mambo kwa tazamo tofauti Ninapokutana na changamoto na penda kufikiria njia mpadala, kuunganisha mawazo tofauti na kujaribu suluhisho ambalo wengine huenda awaja liwa na haraka.

Najikinga na jua kali kwa mchanganyiko wa taadhari, mavazi sahihi, na utunzaji wa ngozi, kwanza kabisa napenda kuvaa nguo zinazofunika mwili kidogo, kama vile shati lenye mikono mirefu, suruali nyepesi, na kofia ya mapazia makubwa, ii, husaidia kupunguza mwanga wa jua, kuumia ngozi na macho Pili kawaida huwa na sunscreen kwenye sehemu zinazoweza kuonekana zaidi uso mikono na shingo Hii ni sehemu muhimu kwani husaidia kuzuia kuungua na kuzeeka mapema kwa ngozi na pia kupunguza hatari ya matatizo ya kiafya kutokana na miyale ya jua.

Ndiyo, nimewai kusaviri kwa ndegi, na ni uzoevu unaowacha izia ya kipeke sana. Mara ya kwanza nilipo saviri kwa ndegi, kulikuwa na mchanganyiko wa mzisimko na ovu kidoko, kwanzia uwanja wa ndege wenye shunguli nyingi, watu waina mbali mbali, sauti za matangazo, adi ukaguzi wa tiketi, yote ya lihizi kama kuingia kwenye dunia ingine. Ndege ilipo paa, nilihizi shinikizo mazikioni na kutumbo, likasisimka kidoko, Lakini nilipotazama ulimwengu ukibaki chini pole pole Nilichawa na mshangao mkubwa kuoana miji barabara na mawingu kutoka juu ni Jambo linalokufanya utambue ukubwa na udoko wa dunia wetu kama binadamu mawingu yanaonekana kama pamba nyeupe na hanga linakua tulivu kwa namna ya ajabu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Kwa sababu naamini mjango wa kweli haupimwi kwa ukubwa wake mbali kwa niya na athari ya kwa wengine Kwanza kabisa ninajitahidi kuwa raia mwema wa kila siku kusalimiana na watu, kuheshimu wengine na kusaidia pale inapowezekana mambo haya yanaweza kuonekana madogo lakini hujenga mshikamano na ubunifu ndani ya jamii Pia hushiriki katika shughuli za kijamii au za maendeleo kama mikutano ya mtaa, vikundi vya kijamii au shughuli za usaave na msaada Ninapopata nafasi, napenda kutoa mawazo, muda au nguvu yangu kusaidia kuboresha mazingira au kutatua changamoto ndogo zinazokubali kama jamii Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya suluhisho, si mtazamaji tu.

Ninapo shugulikia muda wa mwisho, kwanza ujaribu kuelewa kikamilifu kazi au jukumu linalo pewa na muda uliopangwa. Hii, inasaidia kupanga vipaumbele vizuri na kuepuka kuchanganyikiwa au kufanya haraka bila mpangilio. Maranyingi hufanya ratiba ndongo za kazi, kuigawanya katika hatua ndongo. Kila moja akikamilika hatua kwa hatua. Ili kwa muda wa mwisho usio mzito au kusababisha shinikizo kubwa gafla. Pili, napenda kufanya kazi kwa umakini au udhabiti. Badala ya kuzubiri adi mwisho kabisa. Hii, husaidia kupunguza makosa, kuongeza ubora wa kazi na kuwa na nafazi ya marekebisho pale inapohitajika. Mara nyingi, ikiwa kazi ni kubwa, hufanya mpango wa kushirikisha wengine au kuomba msaada ilikuwa kikisha kila mtu kinakamilika kwa wakati.

Ndiyo, napenda kula samaki. Asa wanapopikwa vizuri na kwanjia raisi inayo hifadhi ladha yao ya asili. Samaki wanaladha laini na nyepesi ambayo inanifanya nijisikie nimeshiba bila kuhisi uzito tumboni. Aina, zinazo nipendeza zaidi ni samaki wa kukaanga kwa mafuta kidogo na wakuchoma au waliopikwa kwa mchuzi wenye viungo vya wastani. Kuna kitu kinacho nivutia sana kuhusu samaki. Harufu yao wanapopikwa. Umbile lao laini na namna wanavyo kwenda vizuri na vya kula vingine kama wali. Ugali ndizi au mboga za majani. Pia napenda samaki kwa sababu najua ni chakula chenye afya. Kinacho saidia mwili na akili. Na unifanya ni jisikie mchangamfu baada ya kula.

Napenda ugali saidi, hasaa pale unapokuzwa vizuri na unapoenda vizuri na mboga. Samaki au nyama, ugali unanipa hisia kutulia na kushiba bila uzito mkubwa. Na pia ni chakula chadi kinachonipa hisia ya nyumbani na utulifu. Ladha yake ni rahisi, lakini yenye nguvu ya kushirikiana na vyakula vingine. Na hiyo hunifanya nijisikie nafazi ya kufurahi ya chakula na pamoja.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa mpangilio wa kimsingi, unaojumuisha kazi, mapumziko na muda wakibinafsi. Kwanza huanza kwa kuangalia majukumu yote muhimu ya wiki hiyo, tarehe za mwisho, mikutano, miradi inayohitaji kipaumbele na kazi za dharura zinazoweza kujitokeza. Baada ya hapo, huunda ratiba ya kila siku, iligawanywa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo, ili kila hatua iwe rahisi kushughulikiwa bila shinikizo kubwa.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni sehemu muhimu ya kuanza siku au kupumzika katikati ya kazi. Kila asubuhi, ninanapenda kuanza na kikombe cha chai. Kwani, kunanipa msaada wa akili kuamka. Nishaati kidogo na hizia ya utulivu kabla ya kuwanza shunguli nyingi. Ini kama kipengele cha utaratibu. Kinajo niunganisha mwili na akili. Kikombe cha moto, kinapopashwa. Kupunguza haraka usingizi za mapema na kunifanya nijizikie tayari kwa siku Mara nyingine uhutumia kikombe cha kahawa wakati wa mapumziko ya kati ya kazi Hasa pale ambapo akili inahitaji kupumzika au mtazamo mpya. Hapo si tu kwamba ni kinywaji ni wakati wa kufikiria kupanga mambo. Au hata kujitafakari kwa dakika chache. Hii hunipa hisia ya faraja tulivu na kuridhika kidogo. Zaidi ya hayo, napenda kuzingatia mazingatio madogo wakati wakunywa kikombe hicho, kama harufu latha na joto la kinywaji. Kwa sababu hufanya muda huu uwe wa furaha ya kawaida, hisia za ki binafsi na kuimarisha akili. Nikipengele kidogo ja kila ziku, lakini jenye dhamani kubwa.

Study muhimu katika kazi yangu ni mchanganyiko wa study za kiakili, kijamii na kiufundi. Kwani, kazi bora inahitaji zaidi ya maarifa ya kiufundi pekee yake. Kwanza, uwezo wa kuwasiliana vizuri ni muhimu sana. Kuelezea mawazo kwa wazi, kusikiliza wenzangu na kuhakikisha kila mtu anaelewa matarajio bila mawasiliana mazuri. Ata mpango bora unaweza kushindana.

Napenda kununuwa vitu mahali panapo jumuisha urahisi, aina nzuri za bidhaa na mazingira ya kuvutia. Mara nyingi napendelea soko la mtaa au maduka makubwa, kwa sababu kila sehemu inafaida yake. Soko la mtaa hutoa bidhaa za asili, bei nafuu na mazungumzo ya kibinafsi na wauzaji. Jambo ambala hunipa hisia ya mashirikiano, urafiki na kwa sehemu ya jamii.

Kumbukumbu ya utotoni kwangu ni kama kitengo cha dhamani cha hisia za usoevu. Siyo tu matukio yanatokea, bali pia hisia, furaha na mafunzo niliyoyapata. Kumbukumbu moja ambayo hujikotoa mara nyingi ni ile ya kutembea na kucheza nje na wenzangu au familia labda kwenye mtaa, shamba au bustani ya shule. Ali ya ewa, kelele za wenzangu, aruvu ya majani au chakula kilichopikwa nyumbani. Kuna jambo ambalo linabakia la wazi zaidi katika kumbukumbu ya utoto Uru na furaha zizizo na masharti Tulicheka bila hofu Tulicheza mchezo wa aina mbalimbali na mara nyingi tulijifunza kuungana na wengine kushirikiana na kudhubutu kujaribu mambo ya mapya Hii hufanya kumbukumbu hiyo kuwa mzuri yenye nguvu ya kuonyesha dhamani ya urafiki upendo wa vamilia na utulifu wa akili ya mtoto saidi ya hapo kumbukumbu hizi hufundisha maadili ya maisha. Kama shu kushirikia na kuvumiliana na kuthaminia wakati pamoja, hata sasa kumbukumbu ndoko tu kama hiyo inaweza kuniletea tabasamu faraja na motisha ya kufanya mambo kwa moyo safi.

Mafanikio ninayodhamini kibinafsi kazini sio tu yale yanayoonekana kwa wengine, bali ni yale yanayotoa hisia ya kuridhika, udhabiti na mafanikio kibinafsi. Kwa mfano, kukamilisha mradi mgumu kabla ya muda wa mwisho ni jambo linalonipa furaha kwa kujivunia, kwani linanidhihirisha nidhamu yangu utayari wa kupanga na uwezo wa kushughulikia changamoto. Pia napenda kudhamini mafanikio ya kuweza kusaidia wenzangu kufanikio malengo ya Wakati nikiunga mkono wenzangu kufanikisha kazi au kutatua tatizo, Naona matokeo ya pamoja ni dhamani kubwa zaidia ya mafanikio binafsi Kwani huonyesha mshikamano, mawasiliano bora na ushirikiano wa kweli.

Napendelea mfumo wa simu unaonifanya nijisikie rahisi kutumia. Mwenye usalama na unaoweza kufanya mambo mengi kwa urahisi Kwa mfano, baadhi ya watu hupendelea android kwa sababu inatoa uhuru wa kubadilisha, kuongeza apps, na na kubinafisisha kila kitu. Wengine hupendelea ios kwa sababu ni dhabiti. Rahisi kutumia na ina usalama mzuri. Kwa upande wangu, napendelea mvumo ambayo unahuzisha uraizi wa kutumia, upatikanaji na, wa apps muhimu na hutoa usoevu mzuri bila mkanganyiko.

Kazi ni nayo idhamini saidi ni ile inayo nipaisi ya mayamaana, utulifu na mchango alisi. Siyo tu kwa sababu ya mshahara au laadi, bali kwa sababu inachangia maendeleo kibinafsi na ya wengine. Kwa mfano, kazi ambayo inaitaji kubuni suluhisho, kusaidia wengine au kumaliza tatizo gumu ni kazi ni nayo idhamini sana. Hii ni kwa sababu inanifanya nijisikie na fazi yangu ya dhamani. Uwezo wangu unaonekana na juhudi zangu huchangia matokeo mazuhi.

Kinacho nifanya ni cheke ni mchanganyiko wa kejeli ya akili, jambo lizilo la kawaida, au alia furaha ya ukweli, mara nyingi ni pale ni napo kutana na kitu kisicho tarajiwa, kinanisisimua akili, au kinacho ni uzisha, ujeshi kumtazama wa maisha, hii na inaweza kwa hadithi ya kuchekesha kejeli ya rafiki au tukio la ajabu lizilo la hatari.

Ndiyo, napenda kuwaka kwa majimoto. Asa wakati wa asubuhi, baridi au baada ya siku ndevu ya kazi, majimoto hunisaidia kuondoa uchofu wa mwili, kulegeza misuli na kutuliza akili. Unapo ya mimi niya mwilini, unaizi kama mziko au siku nzima, unaondoka taratibi. Na mawazo, yanakua mepezi.

Kazi katika timu ya mbali inaitaji mpangilio makini mawasiliano thabiti na nidhamu kibinafsi Kwanza ufafanua lengo la timu na kila jukumu la kila mshiriki ili kila mtu ajue ni nini kinachotarajiwa kwake na muda wa kukamilisha kazi Hii husaidia kuwepuka mchanganyiko na kurahisisha ubinafsi zaidia hapu mawasiliano ya mara kwa mara ni muhimu sana Tunaweza kutumia emails, video calls au apps zingine za ujumbe kuhakikisha kila mmoja anaendelea kufahamu, maendeleo ya kazi, changamoto zinazo jitokeza na hatuwa zinazo fuwata Hii usaidia kudumisha mshikamano, wa timu na hisia ya ushirikiano ata kama kila mmoja yuko sehemu tofauti ya dunia.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kujenga uhusiano wawazi, waeshima na wa matokeo chanya ili kazi hivi ifanyikwe vizuri. Hapa, situ kutuma ujumbe au kuzungumza, bali kujua ni nini cha kueleza, kwa nani na kwa wakati gani. Kwa mfano, kuwa wazi na sahihi, maana yake ni kueleza mawazo, matarajio na maelekezo bila kuchanganya au kuacha oja zizizo eleweka.

Somo nililolipenda shuleni ni sayansi. Asa pale tunapojifunza kuhuzu mazingatio ya alisi, dunia na jinzi mambo yalivyofanya kazi. Nilifutiwa na somo hili kwa sababu linachanganya ujasusi wa akili na kuridhika kwa kuona matokeo alisi ya majaribio. Kwa mfano, kufanya majaribiyo madogo ya kemia au kuona chinzi nguvu za fikizia zinavyoshirikiana kunanifanya nizijisikie kama nimegundua kitu kipiya na cha kufutia.

Napenda kutazama video kuliko kucheza, hasa pale ninapokuwa nataka kupumzika akili na mwili kutazama video hunipa na vazi ya kukakimia, kufuraya simulizi, kujifunza kitu kipya au kucheka bila shinikizo la kushindana au kuzingatia sana Napenda sana video za elimu, hadithi, filamu au maudhui yanayo nifanya ni tafakari maisha.

Nahifadhi pesa kwa mpangilio makini na nidhamu kibinafsi. Kwanza, napanga bajeti ya kila mwezi. Kuelewa ni pesa ngapi zinahitajika kwa mahitaji ya msingi. Kama chakula, usafiri na nyumba. Kisha ni kiasi gani kinaweza kuhifadhiwa kwa malengo ya baadaye. Hii, husaidia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kujenga hisia ya utulivu kifedha.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano na mara nyingi ni kwa sababu ya changamoto ya kujijaribu kuonyesha stadi zangu na kujifunza zaidi mashindano haya ya hayakuwa tu kuhusu kushindano Bali pia uhusia wa mshikamano na wenzangu, shawuku ya ushindani na motisha kuboresha uwezo wangu Hapo nilijifunza mengi kama kuthibiti muda, kushirikiana na wengine na kudumisha mtazamo chanya Hata wakati mambo hayaendi kama nilivyo tarajia hali hizi ufundisha uvumilivu, nidhamu na ujasiri na mara nyingi ushughulikia hisia za furaha mshikamano na kuridhika binafsi pale tunapo fanikiwa.

Napokea maoni kutoka kwa wengine, kwa ufahamu, subira na moyo wazi. Kwanza, hujaribu kuona maoni hayo kama shida binafsi, bali kama fursa ya kujifunza, kuboresha au kuelewa mtazamo tofauti. Hii ufundisha uvumilifu, unyenyekefu na uwezo wa kusikiliza kwa makini.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa utulivu kirafiki na kwa mpangilio unao wawezesha kujiingiza kwa urahisi kazini. Kwanza napanga kukutana nao ana kwa ana au kupitia video call ikiwa timu ipo mbali ili kutoa karibu ya ukweli na hisia ya ushirikiano. Hii hufanya wafanyikazi wapya wasijisikie kkaribishwa, kuheshimiwa na kuwa sehemu ya timu kutoka kwa mwanzo Zaidi ya hapo, napenda kuwaeleza utaratibu wa kazi malengo ya timu na matarajio ya kila mmoja.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Hasa kwa sababu ni rahisi, haraka, na salama zaidi kuliko nywila. Hii, hufanya kuingia kwenye kifaa au eneo cha kazi kuwa haraka na uraisi bila shinikizo la kukumbuka nywila ngumu. Zaidi hapo, mfumo wa vidole hufanya usalama uwe dhabiti. Kwaani ni binafsi, mungumu kuiga na una uhakika wa kuthibitisha utambulisho. Hii inanipa hisia ya amani ya akili, usalama wa taarifa, au mali na kudhibiti ufikiaji wa mifumo muhimu.

Ndiyo, nimewahi kulima. Na mara nyingi ilikuwa mradi wa kujifunza au kushirikiana na familia. Kulima kunanipa hisia ya uhusiano na asili, utulivu na kuridhika. Pale ninapoona matokeo ya kazi yangu. Zaidi ya hapo kulima hufundisha uvumilivu na nidhamu Kwa sababu mimea au mazao haiwezi kukua haraka unahitaji maji, muda na jitihada Hii hufundisha pia kuzingatia hatua ndogo ndogo kushughulikia changamoto na kusherehekea mafanikio madogo.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa mwili na hakili kwa sababu sipendi tu kuwa na mwili mwenye awia bali pia hakili yenye mtiririko mzuri. Kila azubui mara nyingi ufanya mazoezi madogo kama kutembea, kukimbia au kufanya stadi za nyumbani kama push-ups na streges. Hii usaidia kuamsha mwili, kuongeza nishati na kutengeneza isia mshikamano wa maisha.

Ndiyo, nimewai jaribu chakula chakigeni, na mara nyingi ni kwa sababu ya kujaribu latha mpia na kuelewa dhamaduni nyingi kupitia chakula. Kwa mfano, nilijaribu sushi kutoka chaban, na nilifutiwa sana na mchanganyiko wa latha laini ya samaki safi na mchanganyiko wa wali na fiungo. Nilipo kila ulifio kuwa mwili unanufaika na latha inaguza isia kwanjea ya fura na mshangao Kwa sababu ulikuwa tofauti na chakula niliozoea.

Kifaa kimoja cha teknolojia ambacho si rahisi kuhishi bila ni simu, kwa sababu ya mawasiliana ya haraka upatikanaji wa mtandao na taarifa kujifunza mtandao, kazi na biashara, malipo na benki, ramani na usafiri, burudani na pia muziki, video na mitandao ya kijamii.

Napenda vipindi vya makala na vipindi vya elimu kwa sababu vinaelimisha, vinaongeza maarifa na vinasaidia kuelewa dunia kwa upana zaidi. Kwanza, vipindi vya makala hunivutia kwa kuwa, huwasilisha mambo ya ukweli, yanayotokea katika jamii, sayansi, historia, afya ya mazingira Kupitia vipindi hivi, mtu huweza kujifunza kusu magonjwa mbali mbali. Maendeleo ya teknolojia, historia ya mataifa tofauti na changamoto zinazokabili dunia ya leo kama mabadiliko ya tabianchi Marivaya hunisaidia kuwa naelewa mpana na kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku.

Mafanikio niliyo yapata kazini ni mengi na yamenisaidia kukua kita alamu, kiujuzi na kimaadili. Kwanza nimefanikio kongeza ujuzi wangu wa kazi. Kupitia uzoefu wa kila siku, nimejifunza kufanya kazi kwa ufanisi, kufuata maelekezo na kutumia muda vizuri. Ujuzi huu, umenifanya niwe mtu anaye aminika na anaye heshimika kazini. Pili, nimefanikiwa kuboresha mawasiliano na kazi ya timu. Ni majifunza kushirikiana na wenzangu, kusikiliza mawazo ya wengine na kutoa mchango wangu kwanjia chanya. Hii limeongeza mshikamano kazini na kusaidia kufanikisha malengo pamoja.

Ndiyo, napenda kukimbia. Hasa kwa sababu ni zoezi zuri linalosaidia kuboresha afya ya mwili na akili. Kukimbia, hunisaidia kuwa na nguvu, kupunguza msongo wa mawazo, na kuweka mwili katika hali nzuri kiafya. Pia, hunipa muda wa kutafakari na kujituliza. Jambo linalo nifanya nijisikie mwenye amani na motisha zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu saidi katika maisha yangu ni mzazi wangu Asa kwa kupitia malezi, ushauri na mfano wa mfitendo Kwanza alinifundisha nidhamu na uwajibika aji Kupitia mailekezo na kanuni za nyumbani Nilijifunza umuhimu wa kufanya jambo kwa wakati kutimiza majukumu yangu na kuwajibika kwa matendo yangu Hii limeni saidiya sana katika masomo kazi na mausiano yangu na watu pale wengine Pili, alinifundisha dhamani ya bidii na ufumilifu, alinisisitizia kuwa mafanikio ayaji kwa bahati bali kwa juhudi na subira. Kila changamoto nilio kutana nayo, nilikumbusha kutoka tama bali kuendelea kujitahidi adi nifanikishe malengo yangu.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio, kwa sababu ni chanzo kizuri cha abari, elimu na burudani. Radio nisaidia kupata tarifa za kila siku kama abari za andani na nje ya nji. Ali ya hewa na matukio muimu katika jamii. Pia, napenda vipindi vya mazungumzo vina vya jadiliwa mazuwala ya elimu. Havia na maendeleo, kwa kuwa uniongezea marifa na kunifanya niwe na elewano mpana wa mambo ya nayo endelea. Zaidi ya hayo, radio uniburudisha kupitia muziki vipindi vya burudani na michezo. Inanipa na vazia kupumzika na kujisikia karibu na jamii hasaa ninapo kwa nyumbani au kusaviri.

Mara nyingi wikendi, mimi napendelea kuchanganya mapumziko na shughuli zenye manufaa. Kwanza, napumzika baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo kwa kupumzika nyumbani. Kuangalia televisheni au kusikiliza muziki na radio. Hii, huniwezesha kujikusanya na kupata nguvu za kwanza wiki mpya. Pili, napenda kufanya shughuli za michezo au mazoezi kama wakimbiaji. Kufanya mazoezi nyumbani au michezo ya mapenzi wa timu. Hii husaidia mwili kuwa na afya na akili kuwa uhai.

Mimi napenda zaidi kuandika kwa kompyuta, lakini pia ninafurahi kuandika kwa mkono wakati mwingine. Kwa kompyuta, inarahisisha haraka kuandika maandishi marefu, kusaihisha makosa, kuhifadhi kazi na kushirikisha wengine. Pia ni rahisi kufanya utafiti wakati wa kuandika. Kwa kuwa unaweza kufungua nyaraka nyingi, mtandao na programu za mzaada kwa wakati mmoja. Kwa kuandika kwa mkono, kunatoa hisia ya kibinafsi na kunasa mawazo kwa urahisi. Hasa wanapopanga mawazo mapya au kuandika dayari. Hii pia husaidia kukumbuka vizuri kwani akili inashirikiana zaidi wakati wa kuandika kwa mkono.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga, na nimegundua ni zoezi lenye faida kubwa kwa mwili na akili. Yoka hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza umakini na utulivu wa akili, na kuboresha bupumzi. Pia husaidia kuporesha mkao wa mwili, kuongeza nguvu na unyumbulivu. Jambo ambalo ni muhimu hasa kwa watu wanaokaa muda mrefu au kufanya kazi nyingi za kimaumbile. Zaidi, yoka ni njia nzuri ya kutafakari na kujikagua. Unapofanya mwendo kwa utulifu na kuwazisha pumzi, mtu anahisi amani ndani ya nafsi na mwili.

Chakula ninachopenda zaidi ni nyama ya kuku ya kukaanga au kuhokwa pamoja na wali na mboga. Kwa sababu, kuku ni chanzo kizuri cha proteini, kinatoa nguvu na msaada kwa mwili. Wali, hunipa nishati kwa sababu ni kibohidrati. Jambo muhimu kwa shughuli za kila siku. Mboga huongeza vitamini na madini, na kufanya chakula kuwa kamili kiafya. Zaidi ya afya, napenda chakula hiki kwa sababu ladha yake ni nzuri na huburudisha. Ni chakula kinachoeza kuunganishwa na familia na marafiki na kufanya kula kuwa furaha ya pamoja.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa kazi na kujifunza. Kwa sababu ndizo shuguri zinazo nizaidia kujijenga na kufikia malengo yangu. Simu kubwa ya siku yangu utumika katika kufanya kazi au majukumu ya kila siku. Ambapo, najitahidi kufanya kazi kwa umakini, nidhamu na wajibikaji. Kupitia kazi hizi, napata uzoefu, ujuzi na mafanikio ya nayo ni sukuma mbele. Pia natumia muda mwingi kujifunza ama kwa kusoma, kufanya utafiti au kujifunza study mpia. Kujifunza unisaidia kupanua marifaa yangu na kujiandaa kwa jangamoto za baadae.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Kwa sababu ni kinywaji chenye manufaa mingi kwa afya. Maziwa ni chanzo kizuri cha virutubisho muhimu kama protini, kalsiamu na vitamini. Ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na meno. Pamoja na kupa mwili nguvu. Pia, unisaidia kudumisha afya njema na kujisikia mwenye nguvu katika shughuli za kila siku. Zaidi ya afya, napenda maziwa kwa sababu ladha yake ni nzuri na huniweka shibe ni kinywaji rahisi kunywa asubuhi au wakati wa kupumzika.

Ndiyo, napenda kusikiliza muziki wa chadi kwa sababu unanichanganya na utamaduni, istoria na izia za kweli. Musiki wajadi hutoa furaha na utulifu. Huku unanifundisha kuhuzu mila, tamaduni na adithi sawasee. Pia hunisaidia kudamini urithi wakitamaduni na kuendeleza fahari ya asili ya taivaletu. Zaidi, muziki wachadi unaweza kuwa burudani na maridhawa. Ukiwa na midundo ya ngoma, jifoti au zeze, jambo linaalofanya mtu ajiamini na kujisikia karibu na jamii.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu za kuhamazisha na zenye ujumbe wa maisha. Asa zile zinazo onyesha bidii matumaini na ushindi dhidi ya changamoto. Ninapenda ya aina hii ya filamu kwa sababu hunifanya nijifunze mambo muhimu ya maisha. Kupitia wahusika wake, naona jinsi watu wanavyo kabiliana na matatizo kama umaskini kushindwa au kukatizwa matamaa. Lakini bado wanaendelea kusimama imara hadi kufikia malengo yao. Hii unipa motisha ya kutokata tamaa katika maisha yangu binafsi zaidi ya hilo filamu hizi huwa na adithi yenye mvuto, ujumbe nzito na mafunzo yanayobaki kilini Hata bada ya filamu kuhisha.

Ndiyo nimevaa saa kwa sababu nikifaa chenye manufaa makubwa zaidi ya muda tu Pia nisehemu ya mtindo na husaidia katika maisha ya kila siku kwa njia nyingi Kwanza, saa huniwezesha kuthibiti muda kuvaa saa mkononi unifanya nijue muda sahihi bila kuhitaji kutegemea simu au vifaa vingine Hii ni muhimu sana kwa kupanga ratiba ya kazi, masomo, mikutano au shuguli za kila siku Kupitia saa, ninaweza kuhakikisha kuwa nafika kwa wakati, kumaliza majukumu kwa usahihi na kuepuka kuchelewa. Pia, saa ni kifaa cha mtindo na kibinafsi. Aina na muundo wa saa, inaweza kuongeza mvuto wa mavazi. Uonyesha utu wangu na hata kuashiria adi fulani kwa mfano. Saa yenye rangi na mtindo wakisasa inaweza kuendana na mavazi ya kazi Uku saa yenye mtindo wakawaida ikifaa kwa matumizi ya kila siku kuvaa saa kuna nifanya nijiskie imara na kuonesha wangalifu wa mtindo.

Mimi napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi Kwa sababu ni chenye afya na kinasaidia mwili kufanya kazi vizuri afya ya mwili, chakula kisicho na mafuta sana usaidia kudumisha uzito mwilini kupunguza hatari ya magonjawa ya moyo na shinikizo la damu Chakula hiki kinatoa virutubisho muhimu kama proteini, vitamini na amadini bila kuongeza mafuta, yasiyo itajika.

Wakati wa mugogoro na mtu, mimi napendelea kuchukua hatuwa za utulivu, kufikiri kwa makini na kutatua tatizo kwa njia ya amani. Kwanza ninajaribu kudumisha utulivu, badala ya hasira au manena makali, ninapumua kwa kina na kupunguza hisia kali ili niweze kuzungumuza kwa akili timamu. Hii, husaidia kuepuka kuongezeka kwa mgogoro. Pili, nina jitahidi kusikiliza upande wa mtu mwingine. Mara nyingi mgogoro hutokea kutokana na kutoelewana. Kwa hivyo, kujaribu kuelewa hoja hisia na sababu ya mtu mwingine kuna saidia kupata suluhisho. Pia, ninajaribu kueleza hisia zangu kwa heshima na waziwazi. Badala ya kulalamika au kuashiria kwa maneno makali, ninaeleza tatizo kwa maneno yenye heshima, nikiaashiria jinsi jambo limeadhiri hisia zangu.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipotambua umuhimu wa kujitegemea na kuajipika kwa maisha yangu mwenyewe. Tukio hili, nilibadilisha sana kifikra na kitabia. Kabla ya hapo, nilitegemea sana msaada wa wengine katika kufanya maamuzi au kutatua matatizo. Lakini, nilipokutana na changamoto kubwa, iwe ni katika masomo, kazi au maisha ya kila siku. Nililazimika kuzimama imara na kuchukua jukumu la maamuzi yangu hapo ndipo nilipoelewa kuwa maisha yanaitaji ujasiri, subira na bidii.

Timu bora ni United States Men's National Rugby Union team wana Eagles Hii ni timu ya kitaifa ya Amerikani katika Rugby Union Fifteens wanaume inajulikana zaidi na kuwakilisha Amerikani katika mashindano makubwa duniani inaitwa Eagles Kwa sababu ya Nembo ya time kubwa ishara ya nguvu na uhuru wanacheza katika mashindano makubwa kama Rugby World Cup Ingawa si miongoni mwa timu zinazo ongoza ulimwenguni. USA imekuwa ya pili kwa nguvu barani Amerika baada Argentina na mara kwa mara wakilisha mataifa ya Amerika katika mchuwano.

Napenda saidi kusaviri kwa kutumia GPS, ingawa pia ninaelewa umuimu wa ramani za kawaida, napendelea GPS kwa sababu ni raisi na ya kisasa, unionesha njia sahii kwa wakati halisi, unisaidia kuepuka foleni na unipa maelekezo ya sauti ambayo uraizisha safari, hata nikia katika eneo ni silo lijua. GPS pia unionyesha umbali uleobaki muda wa kufika na wakati mwingine vitu muhimu njiani kama vitiuo vya mafuta au huduma nyingine.

Tabia ya watu inayo nichukiza saidi ni ukosevu wa heshima na maneno makali kama vile, watu wanaopiga kelele, kulalamika bila sababu au, kujaribu kudhalilisha wengine, hunifanya nizijisikie vi baya Pia, kutozingatia ahadi au kwaidi bila kutekeleza huchukua muda wangu na kufuruka mipangu Tabia, kujitumia wengine au kudharau wengine pia inachukiza kwa zababu inafunja mshikamano na heshima kati ya watu.

Mimi napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la kawaida Kwa sababu, habari mtandaoni zinapatikana papo hapo Unaweza kusoma wakati wote, mahali popote bila kusubiri gazeti lilicho andikwa mtandaoni unaweza kupata habari za ndani na nje za dunia kwa wakati halisi tofauti na gazeti ambalo linaweza kuwa na ucheleweshaji wa saa au siku Pia, unaweza kubonyeza link kuona picha, video au vyanzo vingine vya habari zinazohusiana na mada unayoisoma. La mwisho, kusoma mtandaoni, husaidia kupunguza matumizi ya karatasi. Hivyo ni rafiki kwa mazingira.

Napenda kupaka rangi, ingawa pia kuchora kuna furahisha kwake. Kupaka rangi kunanipa fursa ya kujieleza kwa ubunifu bila stress. Ninaweza kuchagua rangi zinazopenda kuunganishwa mchanganyiko wa rangi na kuunda pinja nzuri. Husaidia kufariji akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuonyesha hisia zangu kwa njia ya rangi.

Nashugulikia muda kazini kwa mpango ni dhamu na kipa umbele ili kwa kikisha kazi inakamilika kwa ufanisi. Kwanza napanga kazi zangu mapema asubui. Ninaandika waroda ya majukumu muimu zaidi ya siku iyo na zinganisha kulingana na dharura na umuimu. Hii usaidia kuhakikisha kuwa sina muda unapotea na kazi zote zinafanyika kwa mpangilio mzuri. Pili, ninaweka muda maalum kwa kila kazi. Kwa mfano, kazi nzito au changamoto upata muda zaidi, kazi raizi zinashukulikiwa haraka. Hii, usaidia kuepuka kuchelewa na kuangaika. Lamwisho, napunguza vishawishi au usumbufu. Napunguza muda wakutumia simu au kuangalia vitandao ya kichami wakati wa kazi. Ili akili yangu ibaki makini na kazi.

Ninaishi mahali penyeutulivu na mandhari nzuri ambacho uchangia sana amani ya akili na maisha ya kila siku. Kwaza nieneo la salama ambapo wanasiasa na wananchi wanashirikiana kudumisha usalama na hivyo kunifanya nijisikie huru kuishi na kufanya shunguli zangu bila hofu. Pili ni mahali panapo karibu na huduma umuimu kama shule, maduka, vituo vya afya na usafiri wa uma. Hii inaraizisha maisha ya kila siku na kunipa uraizi wa kupata maitaji ya msingi Lamwisho, eneo mazingira ya kijami, watu wanapendana, wanashirikiana na katika jamii Hii uchangia mashirikiano na furaha ya pamoja.

Wakati nina wasiwasi, mimi napenda kuchukua hatua za utulivu, kutafakari na kupanga akili, ili kupunguza hofu na kujaribu kutatua tatizo. Kwanza, napumua kwa kina, kupumua kwa utulivu kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mwili iwe tulivu. Pili, najaribu kuelewa chanzo cha wasiwasi wangu, najiuliza, ni nini kinachosababisha hisia hizi, na kama kuna tatizo linaloweza kutatuliwa, napanga hatua za kutuliza. Napata muda wakutafakari au kufanya shughuli zinazo ziwezesha utulivu, kama kusoma, kusikiliza muziki, kufanya mazoezi madogo au kuandika mawazo yangu kwenye diary Hii, husaidia akili yangu kutulia na kupata mtazamo mzuri.

Mafanikio ya kibinafsi ninayo dhamini, kazini ni yale yanayo himiza na kunijenga kelimu, kiakili na kimaadili, na yamechangia sana ukuaji wangu wakitaalamu. Kwanza, nimefanikiwa kumaliza majukumu yangu kwa ufanizi na wakati. Pili, inanifanya nijisikie kuwa na nidhamu, kuwa waminifu na kuonyesha uwajibikaji kazini, kuwa na kazi niliyowekwa, ikikamilika kwa ubora ni mafanikiwa ninayo ya dhamini sana. Pia, nimefanikiwa kujifunza stadi mpya na kuongeza ujuzi wangu kwa mfano. Kujifunza kutumia vifaaa vipya, programu, au mbinu za kazi, kumeongeza ufanisi wangu na kunifanya niwe mtaalamu zaidi. Hii ni mafanikio makubwa kwa sababu kunanifanya niwe na dhamani zaidi kazini.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii, lakini kwa kiasi, kinachofaa na kwa madhumuni mazuri. Kwasiliana na marafiki na familia, mitandao ya kijamii uniwezesha kuzungumza na watu wa mbali, kushirikiana habari na kuona matukio ya familia na marafiki kwa haraka. Kupata habari na elimu, napata taarifa za haraka, vidokezo vya masomo, teknolojia na burudani, bila kusubiri kazidi ya utelevisheni, kujifunza na kushirikiana. Mitandao ya kijamii hutoa fursa ya kujifunza studi mpya, kujiunga na makundi ya maslai na kubadilishana mawazo na watu tofouti Pia, utumika kupomzika, kuzikiliza muziki, kuangalia video fupi au kutufuata vipindi vinavyo pendeza.

Ninawaanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa mpangilio ni dhamu na mipaka ilio wazi ili kwa kikisha kazi ni inafanyika bila kuadhiri furaha afyaa na maisha kibinafsi Kwanza, napanga ratiba, ninaweka muda maalumu kwa kazi, mapumziko na shuguli za kibinafsi kama familia, marafiki, burudani au kujifunza Pili, ninaweka kipaumbele, napanga kazi kulingana na umuhimu na dharura huku nikiakikisha siyo kazi ndogo ndogo zinachukua muda mwingi wa maisha binafsi na panga mipaka kazi na maisha binafsi Kwa mfano, napunguza kutumia simu au barua pepe za kazi wakati wa mapumziko au nyumbani ili nipate muda wa kupumzika na kufurahisha maisha binafsi.

Kwa kawaida, nalala masaa saba, adi masaa nane kwa siku. Kwani, nadhani hilo ndilo kiwango kinacho itajika ili mwili na akili zipate mapumziko ya kutosha na nguvu za kuendeshi, kuendelea siku inayofuata. Kupata uzingizi wa kutosha unasaidia, misuli, moyo na mifumo ya mwili kufanya kazi vizuri. Usingizi mzuri hisaidia akili kukumbuka mambo. Usingizi usaidia kupunguza wasiwasi. Unapoamka baada ya usingizi wa kutosha mwili una nguvu za kufanya kazi mazoezi na shughli za kila siku bila uchovu mkubwa.

Mimi nalea nywele zangu marambili au tatu kwa wiki Kwa sababu hii usaidia kudumisha usafi afya na uimara wa nywele pila kuziba nguvu nyingi zinazo itajika. Kuwasha nywele marambili au tatu kwa wiki kuna akikisha zinabaki safi azio azio kiuki aruvumbaya. Na kuondoa vumbi au mafuta ya sio ya lazima kuwasha nywele pia kila siku uweza kuziba ukafu na kupoteza unyefu wa asili. Hivyo ufanya ukua nyepezi na raizi kudibiti.

Ndiyo, napenda mvua. Hasa ile yenye mvuto wa utulivu na kupendeza. Kwa sababu, utulivu na faraja. Sauti ya mvua inafanya akili kupumzika na kunipa hisia ya amani. Mvua huboresha mazingira, kuwa vumbi na kupa mmea rangi ya kijani na hewa safi ya kupumua. Mvua inaponyesha ni wakati mzuri wa kufurahia kazi mdogo, kuangalia maisha kwa utulivu au hata kucheza kidogo ikiwa ni burudani. Mara nyingi mvua inanikumbusha tukio zuri au tamaduni wa familia na marafiki. Jambo inaloongeza furaha.

Ndiyo, nanunuwa baadhi ya fitu kwa kutumia simu. Kwa sababu ni raisi, haraka na utowa uraizi mkubwa. Unaweza kuagiza bidha au uduma wakati wowote na mali po pote bila kuenda dukani. Ununuzi mtandaoni kupitia simu maranyingi, unaweka istoria ya malipo au udhibitisho. Jambo linaloa raizisha kufuatilia bidha au uduma ulizo nunua. Mtandao ni unaeza kupata bitha zinaso patikana mbale na eneo lako na piwa kulinganisha beina ubora kwa uraisi.

Ninafanya marafiki wapya kwa mtazamo wa wazi, heshima na mawasiliana ya kweli ili kuunda mahusiano ya huduma na yenye furaha. Kwanza, ninaanza kwa kuwasiliana kwa heshiwa na ucheshi, kuanzisha mazungumzo kwa tabasamu. Salamu au maneno mepesi hufanya mtu kwingine ajisikie huru na kukaribishwa. Pili, napata vipengele vya kushirikiana. Mara nyingi, ninaangalia mambo yanayofanana kati yangu na mtu mwingine. Kwa maslahi, michezo, muziki au masomo. Hii husaidia kupata msingi wa mazungumzo na kuunda uhusiano wa kirafiki. Tatu, ninajitahidi kuwa mkweli na wakuaminika, kuonyesha tabia za uaminifu, kusikiliza kwa makini na kusaidia pale inapowezekana uchangia mtu kuamini na kutaka marafiki wapya Nne, ninaweka muda wakushirikiana kutoka kwenye shunguli ya kijamii, michezo, mazoezi au miradi ya pamoja. Kutumia muda wa pamoja husaidia kuimarisha urafiki na kujenga mshikamano. Kwa kifupi, ninafanya marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa heshima, kushirikiana, kuaminika na kutumia muda wa pamoja. Jambo linalosababisha marafiki wa kweli na mahusiano yenye afya.

Rangi yangu ya kupendeza ni buluu, kwa sababu inahisia ya utulifu, amani na usahihi. Bluu unipa hisia ya kupumzika na amani, kama vile majia wanga ya wazi. Rangi hii usaidia akili kuwa na utulifu, kuongeza umakini na kuondoa msongo wa mawazo. Rangi hii pia inafaa kwenye mavazi, vifaa na mandhari na mara nyingi uonekana ya kisasa na enye mvuto.

Mimi ninasasisha fifa vyangu mara kwa mara. Takriban kila miezi, tatu. Ili kuhakikisha vina baki salama vya haraka na vina vyofanya kazi vizuri. Sasisho usaidia kufifa kushugulikia programu mbiana vipengele vivia vya teknolojia. Sasisho mara nyingi uondoa hatari za udukuzi au firusi. Hivyo kulinda tariva zangu binafsi. FIFA vina vio sasishwa ufanya kazi kwa haraka zaidi. Upunguza matatizo ya kiteknolojia na kuo ongeza ufanisi, kazini au nyumbani.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku. Hasa ikiwa imeandaliwa kwanjia ya kukahangwa au kuokwa pamoja na mboga wa wali. Nyama ya kuku inaladha laini. Tamu kidogo na inafaa kuunganishwa na viungo mbalimbali. Husaidia kujenga misuli, kuangeza nguvu na kudumisha afya ya mwili. Inaweza kuliwa na wali, ugali, mboga au hata viazi. Jambo linalofanya chakula kuwa chenye lishe kamili. Nyama ya kuku ni ya kawaida kwenye milo ya kila siku, lakini pia ni bwara kwa sheree na mikutano ya familia.

Uzoevu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushughulika na changamoto za kila siku kazini na jinzi ya kufanya kazi kwa nidhamu, ubunifu na mshikamano na wenzangu. Mara nyingi majukumu kazini ayakuwa raisi. Nilijifunza kuwa badala ya kukata tamaa ni muhimu kuchambua tatizo, kupanga suluhisho na kushirikiana na wengine ilikuutatua. Hii ilinifundisha uvumilivu, subira na ujasiri. Kazi ya pamoja ilinionyesha umuhimu wakua sili kuwasikiliza wengine kuheshimiana na kushirikiana kwa wazi. Jambo ambalo linaongeza ufanisi wa timu na kuondoa migongano.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano. Kwa sababu ninjia ya moja kwa moja, yenye ufanizi na ya kibi nafsi zaidi kuliko maandishi au sauti tu. Video inaonyesha uso, ishara za mwili na sauti. Hivyo, inafanya mawasiliano kua ya kweli zaidi na kueleweka vizuri. Badala ya kutuma barua pepe nyingi au kusubiri majibu, video inaweza kuelezea ujumbe kwa haraka na kwa wazi. Inaweza pia kutumika kuzungumza na marafiki, familia au wenza kazi walioko mbali bila aja kusaviri.

Asubui yangu nilifanya mambo katha kwa mpangiliowa wakawaida ili kuanza siku kwa utulifu na ufanisi. Nilianza kwa kupumzika kwa sekunde cha che kisha nikapumuwa kwa kina ili kuwamisha mwili na akili. Nilianza kuhoga, kupiga mswaki na kufanya shugulizi nyingine za usavi ili kuanza siku nikiwa safi na mwenye nguvu. Mara nyingi nilikunywa kiamushakinywa, chai, kahawa au kinyuachi kingine kidogo ili kunipa nguvu, kupanga ziku, kuangalia ratiba ya kazi, masomo au shuguli za kibinafsi.

Wakati inafurahia nyumbani, mimi napendelea kufanya shughuli zinazo, nipa utulivu, burudani na kurahisisha maisha ya kila siku ya kwanza, kusikiliza muziki muziki uniwezesha kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo Pili, kusoma vitabu au habari mtandaoni usaidia akili kupumzika au kupia ni kijifunza au na u burudani Tatu, kula chakula bora au kupika Wakati mwingine ujumuisha kuandaa chakula na pendacho Jambo linalofurahisha na kuniacha nikiwa na furaha, shughuli za ubunifu, kama kupaka rangi, kuchora au kuandika mawazo yangu, uniwezesha kujieleza na kupunguza msongo.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au mchango kwa sababu ni njia nzuri ya kusaidia wengine na kuonyesha huruma. Shukrani na mshikamano wa kijamii. Ya kwanza kusaidia jamii. Mchango wangu unaeza kusaidia wale wenye uhitaji, shule, mashirika ya kijamii au hafla za dini. Pili, kujenga utu na huruma. Kutoa mchango, hufundisha kuwa mtu mwenye huruma anayejali wengine na anayedhamini mshikamano wa kijamii.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni tamu yenye afya na inaweza kutumika kwa njia nyingi sababu ni kwanza ladha tamu na ya kipekee Asali ina ladha laini na tamu asilia ambayo ni nzuri kwa chai maandazi au kula pamoja kwa moja Asali ni chanzo cha nishati araka ina antioxidant na inaweza kusaidia kupunguza homa au kumwa kumwa kidogo inaweza kutumika kwenye chakula, cha asubuhi, mikate, yogati au ata desert.

Kawaida amekaa hadi takriban saa nne usiku ili kuhakikisha nalala muda wa kutosha wa masaa saba na kuamka nikiwa na nguvu ya kuendelea na shughuli za siku iliyofuata. Kuanza kulala mapema kuna saidia mwili na akili kupumzika, kuongeza umakini na kuboresha avya ya akili.